Ninapendelea kutumia kinywaji aina ya kahawa, juisi na maji. Ni vinywaji ambavyo nikivitumia akili yangu inatulia vizuri sana. Hivi vinywaji ninavipenda kwa sababu nilianza kutumia tangia nikiwa mdogo.

Ndiyo, ninapenda kujifunza historia, hasa hasa historia ya wazee wa zamani. Ninapenda sana kujifunza na ndiyo maana ninapendelea sana kuenda kwenye makumbusho ya zamani.

Ili kulinda mazingira, cha kwanza, ninafanya usafi kwenye mazingira, ninapanda miti, ninamwagilia miti, ninapanda maua, lakini nahakikisha, hakuna mtu ambaye anakata miti kwa ajili ya kuharibu mazingira.

Mafunzo ambayo ningependa kupata kazini ni mafunzo ya ziada, mafunzo ya ki-digitali, yani kwa sababu ya teknolojia inavokuwa, hivyo ningependa kujifunza vitu vipya, vitu ambavyo sivijui kabisa.

Mimi ninapenda vyote. Ninapenda kucheza lakini pia ninapenda kutazama michezo kwa mfano mchezo wa ngumi, mchezo wa mpira, mchezo wa pro table, mchezo wa kukimbia. Vyote ninapenda.

Ninapenda kununua vitu dukani, kwenye duka la kawaida, lakini pia ninapendelea kununua vitu sokoni. Na kwenye supermarket, yaani kwenye maduka makubwa, ambayo yanakuwa yana bidhaa zote ili kuepusha usumbufu.

Ndio, ninapenda kuendesha baiskeli kwa sababu ni kitu ambacho nilikuwa nakipenda toka nikiwa mtoto. Hivyo basi, baiskeli ni nzuri sana mimi ninapenda kuendesha.

Ndiyo, ninapenda kula wali, lakini vile vile ninapenda kula ugali. Vyote ni vyakula ambavo ninapenda sana kuvitumia. Kwa mfano, ugali ninatumia mchana, wali ninakula usiku.

Ili kuweka afya vizuri, cha kwanza ninafanya mazoezi. Ninahakikisha kila siku ninafanya mazoezi ya asubuhi, mazwezi ya kukimbia na kurukaruka, lakini pia jioni mazoezi ya kukimbia na kutembea umbali mrefu. Pia ninakula vyakula vya asili.

Mandhari ya dirishani kwangu ni mazuri sana kwa sababu nje kuna miti. Hivo nikiangalia nje naona miti mizuri ambayo inaniletea hali ya hewa nzuri ndani kwangu. Hata usiku nikilala kuna kuwa kuna upepo mzuri.

Wakati wa mapumziko, ninapendelea sana kusoma vitabu. Au kuongea na wenzangu kwa ajili ya kubadilishana mawazo ya kazi, na ya kifamilia na ya kimaisha.

Ndiyo, nimewahi kujifunza kupiga gitaa. Kanisani kwetu kuna magitaa aina yote, kuna gitaa la densi, kuna solo na kuna austiki. Yote ni magitaa ambayo nimeshawahi kujifunza kupiga.

Hali ya hewa ya leo, kuna baridi kiasi, lakini pia kuna jua kiasi, vyote vipo kwa pamoja. Kwa hiyo ni hali ya hewa nzuri sana. Kwa ajili ya hii ya hali ya hewa, nimevaa shati, jepesi, pamoja na suruali, ndefu. Hivo basi, hali ya hewa ya leo, ni nzuri.

Kifaa cha teknolojia ambacho ni muhimu sana kwangu kiwepo ni simu. Kwa nini? Kwa sababu simu inanisaidia kwenye mambo mengi. Inanisaidia kwenye kufanya kazi za mitandaoni. Inanisaidia kwenye kuwasiliana mimi na familia pamoja na jamaa zangu.

Ninapendelea chakula chenye ladha nzuri kwa mfano, wali na samaki au wali na nyama, lakini pia ugali na maharage au ugali na mboga mboga. Ni vyakula ambavyo vinakuwa na harufu nzuri pamoja na ladha nzuri.

Zawadi nzuri ambayo nimewahi kupokea, ni zawadi ya baiskeli kutoka kwa mzazi wangu. Ambayo alininunulia baada ya kufaulu vizuri mitihani yangu ya shule.

Ninapenda sana kujifunza lugha tofauti tofauti, kwa mfano, kujifunza kiingereza, kujifunza kifaransa na kujifunza kichina. Hizi ni lugha ambazo ninapenda sana kujifunza.

Vitu vinavyofanya mazingira yawe mazuri ni pamoja na kuwepo kwa maelewano, upendo na mshikamano kati yangu na wafanyakazi wezangu. Hivo ndivo vitu vya mzingi na vitu vya muhimu.

Ninaandaa ripoti zangu za kazi kwa kutumia laptop yangu. Hivo, kila baada ya kumaliza kazi, lazima niandae ripoti ya kazi zangu. Mwanzo, mpaka mwisho nilipofikia.

Ninapendelea vyote, ninapendelea kusoma lakini pia ninapendelea kuandika. Kama kuna kitu cha kusoma, nitakisoma vizuri na kama kuna kitu cha kuandika, nitakiandika vizuri.

Rangi ambayo ninaipenda zaidi ni rangi nyeusi. Ndio maana hata usafiri wangu, ninaomiliki una rangi nyeusi. Kwa sababu ni rangi ambayo inavutia na pia ni rangi ya kimataifa.

Zipo njia nyingi sana za kuhifadhi pesa. Mimi ninatumia akaunti za benki lakini pia ninaweka pesa zangu kwenye mitandao ya kijamii kwa mfano kwenye tigo pesa, mpesa, airtel money na haro pesa.

Shuhuli ambazo ninazifanya kipindi cha mvua. Cha kwanza ninaukinga maji nyumbani kwa sababu maji ya mvua ni salama na ni safi kwa ajiri ya matumizi yote. Lakini pia ninapenda mvua kwa sababu inatusaidia kwenye mambo mengi.

Ndiyo, ninapenda chakula chaharaka. Yani kwa mfano, nikiwa nimetoka kazini, nimechoka, ninapendelea sana kupika chakula cha haraka. Kwa mfano, kupika makande au kupika wali nyama.

Mara nyingi siku za wikendi ninazitumia kwa ajili ya mapumziko nyumbani. Hivo, ninafanya usafi kama vile kufua nguo, kufua viatu vyangu, kunyoosha nguo vizuri, pamoja na kufanya usafi kwenye mazingira ninayoishi.

Chakula chajadi ninacho pendelea kukitumia ni ugali wa ulezi au ugali wa mtama. Lakini pia ninapendelea sana sana ugali na maharage. Ndicho chakula ambacho ninacho kipenda.

Majira ninayoyapenda ni majira ya masika. Kwa sababu, sehemu ninayoishi ni sehemu ya joto kali sana. Hivo, ikifika majira ya masika, hali ya hewa inakua ni mzuli na inakua ni hali ya hewa ya kupendeza.

Ninatumia kompyuta kwa ajiri ya kufanya kazi zangu za ofisini, lakini pia ninatumia kompyuta kwa ajiri ya kuangalia baadhi ya matukio kwenye mitandao ya kijamii kama Facebook, Instagram, Twitter na YouTube.

Ndio, ninapenda sana kusoma maoni mtandaoni, hasa hasa, yale maoni ambayo yanajenga na kuimarisha ndio, ninayoyapenda sana kusoma kwenye mtandao wa kijamii.

Ninapendelea zaidi chakula aina ya ugali, marage, wali, nyama, lakini pia ninapendelea ndizi nyama. Bila kukosa chakula ambacho kinawezo mkubwa wakujenga mwili wangu ambao ni ugali na mboga mboga.

Rangi yangu ya kupendezwa sana ni rangi nyeusi. Ninaipenda sana rangi nyeusi kwa sababu ni rangi ya kimataifa kila mtu anaipenda na anaikubali. Ndiyo mana hata usafili wangu unarangi nyeusi.

Wazo zuri ambalo niponalo siku ya leo ni kuweza kupata pesa nyingi kwa ajili ya kufungua viwanda vyangu. Ambacho ni kiwanda cha sabuni, pamoja na kiwanda cha vifunga shio. Hilo ndilo wazo langu zuri la leo.

Ninapendelea sana kuvaa suti, lakini muda mwingine ninapendelea sana kuvaa shati jeupe la mikono mifupi au mikono mirefu, pamoja na suruali ya kitambaa. Siku zingine ninapendelea kuvaa jinsi pamoja na raba.

Jinsi ninavosherekea siku yangu ya kuzaliwa, cha kwanza ninaandaa keki, cha pili ninakusanya ndugu, jamaa na marafiki pamoja na familia yangu, tunasherekea kwa pamoja siku yangu ya kuzaliwa.

Ninapendelea zaidi nyama ya ng'ombe lakini pia ninapenda sana nyama ya nguruwe kwa sababu ni nyama tamu ambayo inapendeza sana nikitumia.

Simu yangu ninaitumia kwa ajili ya kazi kwa ajili ya kuwasiliana na ndugu jamaa na marafiki lakini pia ninaitumia kwa ajili ya kuperuzi mtandaoni. Simu yangu ya kwanza kabisa kutumia ilikuwa ni motorola.

Ili kushirikiana na timu cha kwanza, ninajenga upendo baina yao na mimi, ninajenga ushirikiano mzuri, lakini pia kutatua changamoto za kazi zao. Hivo basi, hivo vitu vinanifanya, nijenge timu yangu vizuri.

Nimewai kutembelea vyote. Nimewai kutembelea ziwa ambalo linaitwa ziwa manyara na ziwa nyasa. Lakini pia nimewai kutembelea mito mingi sana. Kwa sababu kijijini kwetu kuna mito mingi sana.

Ninakumbuka vingi sana wakati wa utoto wangu. Cha kwanza ninakumbuka tulivokuwa tunacheza na wezangu nilivunjika mkono. Lakini pia ninakumbuka marafiki zangu ambao tumecheza nao wote.

Ninataka kufika mbali sana katika kazi yangu. Yaani niweze kupiga hatua kubwa sana ambayo itaniwezesha kuweza kufungua viwanda vyangu na kuweza kutembelea baadhi ya nchi.

Muziki ambao ninaupendelea sana kuusikiliza mara nyingi ni muziki wa injili. Yaani muziki ambao unatangaza neno la mungu. Ndio muziki ambao ninapenda sana kusikiliza. Lakini muziki wa kidunia ninapenda kusikiliza mara chache.

Ndio, ninagawanya taka zangu, taka ambazo zimechanganyikana na maji, ninaweka sehemu nyingine, na taka ambazo hazijachanganyikana na maji, ninaweka sehemu nyingine, ili kuzitofautisha.

Nimewahi kusafiri mahali pazuri ambako nilikwenda mbuga za wanyama kwa ajili ya kufanya utalii wa ndani. Mahali hapo panaitwa Mikumi National Park au mbuga za wanyama za Mikumi.

Mafuzo ya kazi ya liyo nisaidia ni kufanya kazi mtandaoni, yaani kufanya kazi ambazo ni za kimi tandao. Ndiyo mafunzo ambao yamenisaidia sana.

Ninapanga kazi zangu kwa kutumia ratiba, ratiba ambayo nimeiandika ya wiki nzima. Kwa hiyo, kila nikiamka asubuhi, ninaangalia ratiba yangu kwamba leo kazi naanzaje na ninaishi aje.

Wakati wafuraa ninapenda sana kuangalia viche kesho kwenye mtandaoya kijamii. Lakini pia ninapenda sana kufurai pamoja na jamaa zangu au wafanya kazi we zangu.

Utaratibu wangu wa jioni ni kwamba. Nikishatoka kazini ninarudi nyumbani kwa ajili ya maandalizi ya kuenda kufanya mazoezi ya kukimbia au mazoezi ya mpira au au mazoezi ya kutembea umbali mrefu.

Ndiyo, ninapenda sana kusikiliza redio, hasa vile vipindi ambavyo vinakuwa ni vipindi vya mafundisho mazuri ya dini. Pamoja na vipindi vya muziki wa injili.

Ninapendelea sana upepo na sio AC kwa sababu upepo niwa asili hauna athari ya aina yoyote kwenye afya ya mwanadamu. Lakini AC ina athari kwenye afya ya mwanadamu.

Tunda ambalo ni la kupendezwa kwangu ni tunda aina ya ndizi. Ni tunda ambalo ninalipenda sana kwa sababu ninatumia kama kiburudisho, lakini ninatumia pia kwa ajili ya kuweka mfumo wangu wa mmenyenyo uweze kukaa sawa.

Ujuzi ambao ninayopenda kujifunza ni ujuzi wa kutumia lugha nyingi. Hivyo basi ninapenda sana kujifunza lugha tofauti tofauti kama vile kingereza, kifaransa, kichina na kihispanyola. Ni lugha ambazo ninazipenda sana.

Ndiyo, ninasoma magazeti, mara moja moja sana, lakini muda mwingi ninatumia kwenye kuperuzi mtandaoni Instagram, Facebook, WhatsApp, lakini pia ninajifunza mengi kwenye mitandao ya kijamii tofauti na kwenye gazeti.

Ndiyo, nimewai kulima kwa sababu mimi nimezaliwa kijijini, kijijini kwetu, tunalima sana mazao aina ya mahindi, maharage, pamoja na viazi. Hivo basi, nimelima sana nyumbani, lakini pia nimelima sana shuleni.

Kuhusu likizo yangu ya ndoto, ni mewahi kuenda kwenye kutembelea mbuga za wanyama. Mbuga za wanyama zinaitwa mbuga za mikumi. Nimeshawahi kuenda kutembelea katika likizo yangu.

Siku za kuanzia jumatatu mpaka ijumaa. Ndizo siku ambazo ninafanya kazi zangu vizuri. Kwa sababu ni siku pia za kazi. Hivo muda mwingi ninautumia kuenda ofisini na kufanya kazi.

Kila jioni kabla ya kulala napitia kazi zangu nilizozifanya jioni lakini pia ninafanya mazoezi kidogo ikiwemo zoezi la kuruka kamba halafu ndio namuomba mungu na kulala.

Tathimini zangu za kazi ni nzuri na kadri ninavofanya kazi kwa juhudi, kwa upendo na kwa uelewa. Ninaona tathiminizangu zitaendelea kuwa vizuri. Kadri siku zinavozidi kuenda.

Ninawashughulikia wateja wangu kwanza kwa kuwatumia message kwenye simu zao lakini pia kwa kuwapigia direct na kuongea nao vizuri nawauliza maswali na wananijibu vizuri.

Ninapendelea sana mziki wa injili, yaani mziki ambao ni wa kumsifu mungu na kumuabudu mungu. Ni mziki ambao ninaupenda sana. Popote, ninapoenda popote, nitakapokuwepo, ninasikiliza aina hiyo ya mziki.

Ninapenda sana kutembelea sehemu zenye vivutio. Hasa hasa zile sehemu ambazo zina makumbusho lakini sehemu ambazo kuna mbuga za wanyama. Vile vile ninapendelea sana kutembelea sehemu ya ufukwe au sehemu ambayo ina sehemu ya kuogelea.

Chakula ninachokula mara nyingi ni chakula ambacho ni ugali, marage, wali nyama na ndizi nyama. Hivyo ndivyo vyakula ambavyo napendeleya sana kula mara nyingi.

Ninajenga mahusiano mazuli na wafanya kazi wezangu cha kwanza kwa kuwaonesha upendo, lakini pili, pale wanapoleta shida zao, ninazitatua kwa weredi, kwa unye nyekevu na kwa hekima. Hivo ndivo ambavo ninajenga upendo na usilikiano kwa wafanya kazi wezangu.

Kuhusu mnyama wangu wa kufugwa ambaye ni mbwa. Ninajua vizuri namna nzuri ya kumfuga, chakula gani anapendelea, namna ya kumuogesha na namna ambayo kusafisha nyumba yake ya kukaa.

Ndiyo, mimi ni mtu wa ubunifu, ninapenda sana kubuni vitu, ninapenda sana kutengeneza vitu, lakini pia ninapenda sana ubunifu wa vitu ambavyo vina maendeleo kwenye kazi zangu.

Ndio ningependa kurudi ujana na pia ninajua kwamba hakuna mtu ambaye hapendi kurudi ujana. Kila mtu anapenda kurudi ujana kutokana na vitu ambavo walikuwa anaviru fanya kwenye ujana wake.

Ninasherehekea siku kuu yangu na familia yangu kwa kutoka nao kuenda nao sehemu ambayo ni tulivu ya kuvutia ili waweze kujumuika na mimi kwa upendo.

Ninatumia simu yangu kwa kufanya mawasiliano zaidi ya wafanya kazi wenzangu lakini pia kwa ajili ya kuhudumia wateja wangu ambao ni wateja wa mtandaoni. Lakini pia ni kwa ajili ya kufanya kazi zangu za kimtandao.

Marafiki wapya ninawapata kwenye mitandao ya kijamii kwa mfano Facebook, Instagram, Whatsapp, Youtube. Lakini pia ninapata marafiki wapya kukiwa kuna sehemu yoyote ile ya tukio ambalo nilamkusanyiko.

Ndio ninapenda sana hesabu ninapenda hesabu za kujumlisha ninapenda hesabu za kutoa ninapenda heshabu za kugawanya. Lakini pia ninapenda hesabu kwa sababu zina nisaidia pia kwenye kazi zangu.

Kuhusu filamu yangu ninayoipenda. Ninapenda sana filamu za mapigano. Kwa mfano filamu ambazo ameigiza jetri au vandame ndizo filamu ambazo ninazipenda. Lakini pia ninapenda filamu za kivita.

Kuhusu utaratibu wangu wa kira siku nikiamka asubuhi na mapema, ninafanya mazoezi ya kuruka kamba, ya kukimbia na ya push up. Baada ya hapo, ninaoga vizuri, ninajiandaa kwa ajili ya kuenda kazini.

Ujuzi ambao ninauhitaji ili kujiimarisha ni ujuzi wa kujifunza lugha tofauti tofauti, kama vile lugha ya Kiingereza, lugha ya Kifaransa, lugha ya Kichina na lugha ya Kiespanyora vyote kwa pamoja.

Nina mahusiano mazuri na wazee wangu kwa sababu kila mwaka wakatu wa likizo ninaenda kusalimia lakini pia ninahakikisha nina wahudumia kwenye kila kitu kwa mfano kwenye issue ya vyakula na kwenye issue ya mavazi.

Kitendo chawema ambacho ni mewai kukifanya ni kumuhudumia mtu ambaye alikuwa anaumwa ni kumuhudumia mpaka anapona kwa gharama zangu mwenyewe bila kumshirikisha mtu wa aina yote wala kumdai.

Ndiyo, ninawafahamu majirani zangu wote kwa majina, kwa tabia zao na kwa kazi zao. Hivyo basi, mimi na majirani zangu wote tunadumisha ujirani mwema vizuli sana.

Sifa muhimu kwa kiongozi mzuri ni yule ambaye anawapenda wafanya kazi wake au watu anaowangoza lakini pia mwenye upendo, mwenye ushirikiano na mwenye kutatua matatizo ya jamii inayomzunguka yaani wale anaowaongoza.

Ndio, ninapenda asali, hasa hasa asali ya nyuki wadogo kwa ajili ya kiburudisho lakini pia ninatumia kwa ajili ya kuimarisha afya kwa sababu asali ni dawa.

Ninapenda sana kazi yangu kwa kuifanya kwa juhudi zote na kuifanya kwa umakini sana. Kwa sababu, kuna baadhi ya changamoto ambazo huwaga zinajitokeza kama vile, kukosekana kwa baadhi ya vifaa, kukosekana kwa baadhi ya materiyo.

Mimi ni mtu wakuwai mapema sana kwa sababu ninavowai mapema ninamaliza shughuli zangu au kazi zangu mapema. Ninawai kuamka mapema, ninawai kufanya kazi zangu mapema, ninawai kufanya mazoezi yangu mapema kila siku.

Jinsi ninavoli shambulia tatizo au nina volimaliza tatizo ni pale ambapo ninaangalia chanzo cha tatizo ni nini. Kwa hiyo ninaenda kuanza kuondoa chanzo cha tatizo kwanza.

Ndiyo, ninapenda sana mvuwa kwa sababu mvuwa inalaisisha namna ya kulima vizuri na mazao yanachanua.

Ninapenda majirani zangu kwenye mtaa wangu na pia ninapenda mandhari nzuri ya mtaa wangu.

Katika jamii yangu ninashiriki vyema kwenye misiba lakini pia ninashiriki vyema kwenye sherehe. Kama jirani yangu ana sherehe ninaenda kuhudhuria. Kama kuna msiba ninaenda kuhudhuria vizuri pamoja na kubadilishana mawazo na jamii inayonizunguka.

Shuguli yangu ya kupendezwa ni ile ambayo ninafundisha watu au ninawaelekeza watu namna nzuri ya kutumia mtandao wakijamii ili kuweza kuwaingizia kipato au fedha kwa ujumla.

Ndiyo, ninapenda sana kupanda milima kwa sababu kwenye taifa letu kuna milima mingi. Mlima wa kwanza unaitwa kilimanjaro, mlima wa pili unaitwa mlima meru. Hii ni milima ambayo ninapendelea sana kuipanda hasa hasa kipindi cha likizo.

Ndio, ninapenda kulima bustani. Hasa hasa bustani za maua, lakini pia ninapenda kulima bustani za mboga mboga. Kwa mfano, bustani ya mboga aina ya matembere na aina ya mchicha pamoja na nyanya.

Ninapiga picha nyingi sana kwa sababu ninatumia simu yangu ya mkononi. Kwa siku naweza kupiga picha kuanzia mbili mpaka tano.

Muda wa mwisho ninaushughulikia kwa kuwa makini sana na kuongeza juhudi kwenye kazi yangu ninayoifanya ili kuendana na muda.

Ushauri ambao ninapendelea kumpa mtu mwingine hasa hasa ushauri wa kazi, inatakiwa awe na juhudi kwenye kazi zake lakini pia inatakiwa awe mvumilivu na mwenye upendo kwa wafanyakazi wenzake.

Kazi ya ushirikiano na wenzangu ninahakikisha kwamba ninaenda nao bega kwa bega kwenye ufanyaji kazi lakini pia ninahakikisha ninachukua maoni yao vizuri na ushauri wao vizuri kwenye hiyo kazi.

Wakati wa mgogoro ninachokifanya. Kama huo mgogoro ni wa kwangu, ninamfata yule mtu ambaye ninamgogoro nae na kumuomba msamaha ili yaweze kuisha. Kama atanielewa, asipo nielewa, ninachukua hatua nyingine.

Usiku kabla ya kulala kitu cha kwanza nahakikisha nimefanya mazoezi pili nimeoga vizuri tatu ninahakikisha nimemuomba mungu ili niweze kulala salama.

Ninatumia vyote, viwili, yani ninatumia wifi, lakini pia ninatumia data ya simu kama kawaida.

Ndiyo, ninapenda kupiga piano, ninapenda kupiga gitaa aina ya soro, lakini pia ninapenda kupiga gitaa aina ya bezi. Mda mwingine, ninapenda kupiga ngoma.

Mafanikio niliyoyapata kazini. Kitu cha kwanza, nimepata mafanikio ya kuwa na familia, ya kuwa na mke mzuri, lakini pia nimepata mafanikio ya kununua baadhi ya vitu vya thamani.

Vyote viwili ninapenda. Ninapenda kusimamia kwa maana ya uongozi, lakini pia ninapenda kusimamiwa kwa maana ya mtu mwingine kuwa kiongozi wakunisimamia. Vyote ni vizuri kwangu vyote havina shida kwangu.

Habari mtandaoni ninasomea kwenye simu yangu ya mkononi, lakini pia ninasomea kwenye laptop yangu. Siku zingine, habali mtandaoni ninasomea kwenye Facebook, Instagram au WhatsApp.

Filamu aina ya filamu za kivita, filamu za mapigano, lakini pia ninapenda filamu za vichekesho. Filamu ambazo zinachekesha, zinafurahisha, zinaburudisha na zinafundisha pia.

Stadi muhimu kwa kazi yangu ni stadi ya udereva. Ninaipenda sana, lakini pia ninapenda kwa sababu mimi mwenyewe ni dereva mzuri sana. Wa gari pamoja na pikipiki.

Mara chache sana ninaenda maktaba kusoma vitabu kwa sababu vitabu vingi ninavisoma kwenye mitandao ya kijamii na kwenye website za watu. Hivo basi, ni mara chache sana ninaenda maktaba.

Ndiyo, ninapenda kuenda pwani kwa ajili ya kuangalia mandhari ya bahari, ufukwe lakini pia kwa ajili ya kuogelea kwa sababu pwani ni mahali pazuli sana.

Lengo la mda mrefu ambalo ni nakazi nalo ni lengo la kuja kufungua kiwanda changu cha sabuni pamoja na kiwanda cha kutengeneza vifungashio vya makaratasi.

Uzoefu wa kushangaza niliowahi kupata ni uzoefu wa kuendesha gari. Kwa kipindi kirefu sana nilikuwa ninatamani kuja kuwa dereva wa gari. Lakini siku moja nilifundishwa na rafiki yangu. Ndipo nilipopatia uzoefu.

Zana za dijiti ambazo ninapendelea sana kutumia ni zana ya wassapu, zana ya facebuku, zana ya youtubu, zana ya Instagram, zana ya tiktoku na zana ya Telegram.

Ndiyo, ninapenda kupika, ninapenda kupika wali, ninapenda kupika pilau, ninapenda kupika wali nyama, ugali, marage, namboga mboga, lakini pia ninapenda kupika samaki wa bichi.

Ninapenda kubadilishana nao mawazo lakini pia muda mwingine kuwashauri baadhi ya vitu kwa sababu marafiki zangu wengi mimi nimewazidi umri. Hivyo wanapenda sana kupata ushauri kutoka kwangu.

Ninapendelea sana mfumo wa kuchati na pia ninapendelea sana mfumo wa kupiga simu. Vile vile ninapenda sana mfumo wa watsapu, instagramu na telegramu kwa sababu ya urahisi wake.

Malengo ya kila mwezi kazini ninaweka hivi. Cha kwanza, ninapanga kazi zangu zote za mwezi. Halafu ninazigawa kwa siku, ninazigawa kwa masaa, ninazigawa kwa wiki. Hivo ili kurahisisha ufanyaji kazi wangu.

Somo ambalo nilikuwa ninalipenda sana shuleni ni somo la kiswahili, lakini pia nilikuwa napenda sana somo la hisabati. Kwa sababu, walimu walio kuwa wanafundisha hayo masomo walikuwa ni rafiki sana.

Sherehe yangu ya kupendeza ni sherehe ya kufurahiya siku yangu ya kuzaliwa. Ndiyo sherehe yangu ya kupendezwa sana. Kila mwaka nina sherekea siku yangu ya kuzaliwa. Tarehe mbili mwezi wapili.

Wakati wa jua kali ninapenda sana kukaa kwenye kivuli kupumzisha akili yangu kwenye kivuli na kujisomea gazeti au kuingia mtandaoni kusoma baadhi ya habari.

Ninasherekea siku yangu ya kuzaliwa kwa kukata keki na kuila pamoja na familia yangu na ndugu zangu na jama zangu wakaribu pamoja na wafanya kazi wenzangu ambao tunafanya ofisi moja.

Nina wakaribisha wafanyakazi wapya kwa upendo, unyenyekevu na kuwaonyesha mazingira ya ofisi yalivyo, majirani, pamoja, na ndugu na jamaa zangu.

Ndiyo, ni mewai kufanya yoga kwa sababu ni mazoezi, ni nayo yapenda, ninayafurahia na kila siku ni kirudi kazini, lazima nifanye yoga na kila siku asubui kabla ya kuenda kazini, lazima nifanye yoga.

Mara chache sana ninaenda hospitali kwa mwaka kwa sababu mimi siumwi mara kwa mara. Ninaenda hospitali kwa ajili ya kufanya check up ya mwili wangu wote na si kwa sababu ya kuumwa.

Mkate ninaoupenda ni mkate uliotengenezwa na ngano ambayo sio ya kukobolewa. Ndio mkate ninaoupenda siku zote. Kwa sababu nikila unanipa nguvu.

Ndiyo, ninapenda kujaribu teknolojia mpya kwa kujifunza kwa wenzangu, lakini pia kwa kuisoma kwenye mitandao ya kijamii, kwa wale watu wanaofundisha teknolojia mpya kwa mfano kwenye YouTube, kwenye Instagram, kwenye WhatsApp na kwenye Twitter.

Jinsi ya kuwatia moyo wenzangu. Chakwanza, nina kaa nao karibu, nina wapa upendo, unyenyekevu, na pia nina washauri baadhi ya mambo ambayo wao wanaona ni changamoto kwao.

Mchezaji bora wa mpira wa kikapu ni mchezaji ambaye alikuwa anaitwa Jordan. Mchezaji ambaye amestafu kucheza mpila wa kikapu. Alikuwa ananipendeza sana. Nikimuangalia nilikuwa ninafurahi sana.

Kumbukumbu mzuri ya kutoka utotoni ni ile ambayo nilinunuliwa baisikeli na mzazi wangu baada ya kufanya vizuri mitihani yangu ya shule na kuwa na ufaulu mzuri.

Ninapenda kula kwenye mgahawa mzuri, lakini pia ninapenda sana kuenda kunywa soda kwenye duka la karibu. Hivo basi, mimi ninapenda sana kula sehemu yenye mgahawa.

Ninaanza mradi mpya wa kazi kwa kuweka budget na kuweka vipimo sahihi vya kazi mpya ambayo ninaianza kwa mfano. Kama ninajenga nyumba, ninaweka kabisa budget ya nyumba kuanzia mwanzo mpaka mwisho.

Mfanya kazi bora ambaye ninakwambia ni yule mfanya kazi ambaye anauti ni mchapa kazi ni mskifvu lakini pia ni mfanya kazi ambaye anamahusiano mazuri na wafanya kazi wenzake.

Furaha yangu nikiwa nyumbani ni pale ambapo ninaiona familia yangu ikiwa na afya bora, ikiwa inasoma vizuri na ikiwa ina heshima nzuri kwa majirani pamoja na ndugu.

Mafanikio ya binafsi ninayoyathamini kazini kwangu ni pale ambapo yamenisaidia kupata nyumba yangu, usafiri wangu na familia yangu kuishi maisha ambayo ni mazuri na ni bora kwao.

Hekima ambayo nimejifunza maishani ni kuwaheshimu wakubwa na watoto, kuwaheshimu wafanyakazi wenzangu, kuwaheshimu watu wa rika zote, awe ni mtoto, awe ni kijana, awe ni mzee na kufanya kazi kwa bidii na kwa nguvu zote.

Kumbukumbu yangu ya kutisha ni pale kipindi cha utotoni ambapo nilikuwa nikicheza na rafiki yangu kwenye miti nikadondoka kutoka juu ya mti mpaka chini na nikavunjika mguu pamoja na mkono wangu.

Kinacho nifanya nifurahi sana ni kazi yangu, familia yangu, pamoja na wafanya kazi wenzangu. Ndivyo vitu ambavo vinanifanya nifurahi sana kwenye maisha yangu.

Ninawasiliana na wafanya kazi wenzangu kwa njia tofauti tofauti. Njia ya kwanza, kwa njia ya mtandao wa simu kwa kuwapigia, njia ya pili kwa kuwatumia message, njia ya tatu kwa kutumia google meeting pamoja na whatsapp.

Wakati nikiwa nahitaji msaada kazini, ninawapigia wafanyakazi wenzangu, wa karibu na kuwaelezea changamoto yangu ilio nipata, lakini pia kwa kutumia grupu la kazini kwetu.

Ndio ninapenda kufanya kazi nyumbani. Hasa hasa zile kazi za kufua, kunyoosha nguo na kupika. Hizo ndizo kazi ambazo ninazipendelea. Lakini pia ninapenda kufanya kazi za mtandaoni nikiwa nyumbani.

Ninajihisi vizuri sana kwenye wasilisho kwa sababu linanifanya niwe na upendo kwa wezangu lakini pia linaniongezea ujuzi kwenye kazi zangu kuzifanya kazi zangu kwa juhudi.

Ndiyo ninapiga kura kwa sababu umri wangu wa kupiga kura umeshafika lakini pia ninapiga kura kwa ajili ya kumchagua kiongozi wangu ninayempenda ambaye ninajua ana uwezo mkubwa wa kuleta maendeleo kwenye jamii yetu.

Ninasherekea mafanikio ya timu kwa kukusanyika na wafanyakazi wezangu ambao tumefanya kazi hiyo kwa juhudi na kwa upendo kufurai pamoja kwa kula chakula cha pamoja na vinywaji kwa pamoja.

Mazingira ya kazi ninayoyapenda ni mazingira ambayo ni ya utulivu, kusiwepo na makelele, kusiwepo na mtu ambaye analeta shida kwenye kazi. Yaani kazi ya upendo ndio kazi nzuri.

Ningependa kuona maendeleo mengi kwenye jamii kwa mfano kuwepo na zahanati za kutosha, kuepo na miundo mbinu mizuri, lakini pia kuepo na uongozi bora ambao ni maendeleo ya kijami.

Ninapenda kuelezea kuhusu timu yangu ya mpira inayoitwa Simba Sport Club. Timu kutoka Tanzania. Ni timu mzuri sana. Ikishinda huwa na furaha sana. Lakini ikishindwa huwa nakuwa mnyonge sana.

Ndiyo, ninapenda kusafiri na ramani au GPS. Sehemu ambayo ninakua ni mgeni, siijui, sina mwenyeji. Hizo sehemu lazima nisafiri kwa ramani.

Ninashughulikia udhaifu wangu kwa kukaa chini na kufikiria wapi ninapo kosea, wapi nirekebishe na wapi ninapo patia. Hivo ndivo ambavo ninashughulikia udhaifu wangu.

Ndiyo, ninafuata matukio ya kimataifa, hasa hasa matukio ya kimichezo, lakini pia ninafata sana matukio ambayo ni ya habari zinazotokea kwa mfano habari za kidunia.

Ndiyo ninashugulikia makosa kazini kwa kufata au kuomba ushauri wa wafanya kazi wenzangu au ushauri kutoka kwa bosi wangu anaye nisimamia.

Kipindi cha television ninachokipenda ni kipindi cha habari za kimataifa na habari za kitaifa.

Mara nyingi ninapenda sana kucheza na watoto wangu, pamoja na familia yangu yote kwa ujumla. Nikiwa ninacheza, ninakuja kugundua madhaifu yao kwa wepesi sana.

Hadithi kuhusu mji wangu wakuzaliwa kwanza ni mji mzuri, mji mashuhuli sana, ni mji wakitali, ni mji ambao watu wengi sana wanapenda kuja kuutembelea, ni mji ambao una watu wakarim sana na waelewa sana.

Ninaboresha michakato ya kazini kwa kupata ushauri, kujifunza mambo mapya kuhusu kazi na kueza kueka muongozo mzuri wa kazini kwangu pamoja na wale ambao ninawa simamia.

Ninapenda mikutano ya siasa, lakini pia ninapenda mikutano ya injili na mikutano ambayo inafundisha habari za biashara, yaani maendeleo. Ndizo ambazo ninazipenda.

Najihisi vizuri kwa sababu unakuwa ni mpango au mkakati uliowekwa ili kuweza kutii sheria ni lazima nisubiri kwenye mstari bila kuwa na kipingamizi cha aina yoyote wala kuwa na.

Ninaisaidia jamii yangu kwa kutatua matatizo yao, kujibu maswali yao wanayo uliza, lakini pia ninaisaidia kwenye michango ya kijamii kwa mfano kama kuna msiba na participate kwenye michango, kama kuna sherehe na hakikisha nipo kwenye mchango.

Ni rahisi, kazi yangu na maisha yangu binafsi ninawianisha kwa sababu cha kwanza kazi yangu hainibani kwenye maisha yangu ya kawaida, kuna muda wa maisha yangu na kuna muda wa kazi.

Ninashambulia mabadiliko ya kazini kwa kuwaita wenzangu, wafanya kazi wenzangu, kuwaelekeza na kupanga mikakati mizuri kwa ajili ya kuimarisha kazi na kuifanya kazi iwe na ubora kama kazi ya mwanzo.

Ndio, ninatumia mitandao ya kijamii kwa mfano mitandao aina ya Twitter, mitandao aina ya Facebook, mitandao aina ya Instagram, mitandao aina ya YouTube, mitandao aina ya TikTok. Hio ndio mitandao ambayo ninapendelea kutumia.

Ninapenda wanyama wa aina tofauti tofauti kwa mfano mnyama mbuzi, mnyama ng'ombe, mnyama simba na mnyama twiga. Hao ndio wanyama ambao ninawapenda sana.

Ndiyo, nimewayi kushiriki mashindano ya kuogelea, lakini pia nimewahi kushiriki mashindano ya mchezo wa pool table, lakini pia nimewahi kushiriki mashindano ya mpira wa miguu.

Ninapendelea kuwasiliana nao ana kwa ana au kwa kutumia mitandao ya kijamii kwa mfano Facebook, Instagram na WhatsApp au kwa kuwapigia simu moja kwa moja na kuwaandikia ujumbe mfupi wa maneno.

Michezo ambayo ninapenda kutazama wa kwanza ni mchezo wa ngumi, mchezo wa kupigana, lakini pia ninapenda kutazama mchezo wa mpira wa miguu. Hii ni mchezo ambayo nikiangalia, ninakuwa na furaha sana.

Somo la sayansi ambalo ninalipenda sana ni somo la jinsi gani ya kuweza kuvua samaki. Yaani inaelekeza namna gani ya kuvua samaki lakini pia somo la kuweza kupata maji salama ya kunwa.

Ninachaji kifaa changu angalau kwa siku mara tatu au mara mbili kwa sababu kifaa changu kinatumia umeme mdogo na kinafanya kazi kubwa sana. Hivo ni lazima nichaji mara mbili au mara tatu.

Asubu ya leo nilivo hamuka nimefanya mazoezi kidogo, baada ya hapo nikaanda chai ya maziwa na pia nika nyoosha nguo zangu vizuri kwa ajili ya kuehelekea kazini kuendelea na majukumu yangu.

Chumba ninacho kipenda nyumbani ni chumba ambacho kina madirisha makubwa, kina hewa nzuri ya kutosha, lakini pia kwa nje nikiangaliya dirishani kuna manthari nzuri, yenye miti miti mizuri ya kufurahisha na kupendezesha.

Ninapenda kuenda madukani siku za weekend, yaani kwanzia ijuma, jumamosi au jumapili. Pindi ninapokuwa nimemaliza kazi zangu za wiki. Ndipo ninapopenda kuenda madukani kununua baadhi ya maitaji ya nyumbani.

Programu ya simu ambayo ninatumia mara nyingi ni programu ya wasapu kwa ajili ya kuwasiliana na ndugu jamana marafiki. Lakini pia programu ingini ambayo ninapenda kuitumia ni programu ya Facebook, Instagram, Twitter kwa ajili ya kuwasiliana na ndugu jamana marafiki na kueza kukabiliana na kazi zangu za kila siku.

Kuhusu wakati wampira wa baseball ni kipindi kile ambacho mtu anafunga goli. Kweli kabisa kipindi hicho hua na furaha na jihisi kama vile mimi ndiye niliyefunga hilo gori. Hua naruka ruka kwa furaha sana.

Ninafua nguozangu marambili kwa wiki, yaani jumanne na ijumaa. Siku ambazo, ninakua, ninawai kutoka kazini kwangu.

Juisi ya matunda aina ya ndizi, parachichi na passion. Ndiyo juisi ambayo ninaipendelea sana kuitumia. Hasa hasa nyakati zile ambazo ni nyakati za mapumziku. Ninapenda sana kutumia juisi hiyo kwa sababu nikiburudisho lakini pia inauwezo mkubwa wa kujenga afya yangu ya mwili.

Utaratibu wangu wa kunywa kahawa ni vile asubui au jioni. Kwa mfano, asubui ninaanda maji yangu ya moto au maziwa yangu ya moto. Ninachukua kahawa, ninamiminia, ninaikoroga. Halafu, ninakunywa taratibu. Ninakunywa taratibu kwa ajili ya kufanya akili yangu iweze kutulia, pamoja na mwili wangu uweze kutulia. Pia ninatumia kahawa kwa sababu kahawa pia ni dawa ambayo inauwezo mkumbwa wakuweza kuutengeneza mwili wangu na kueza kupambana na magonjwa ambayo si ambukizi.

Ndiyo, ninapenda kucheza na watoto, hasa hasa kipindi ambacho nikiwalikizo au mda wajioni nikirudi kazi ni kwangu, nikienda nyumbani, nirazima nicheze na watoto. Unapocheza na watoto, unakua unajua changamoto zao pamoja na nini wanachohitaji kwa mda huo.

Kila asubuhi ninapoamka, ninafanya mazoezi kidogo ya kukimbia pamoja na kuruka kamba. Baada ya hapo, ninapika kahawa yangu vizuri na kuanza kuitumia. Nikitoka hapo, ninanyoosha nguo zangu vizuri za kazini, pamoja na kusafisha viatu yangu, ninaingia bafuni kuoga, ninarudi, ninavaa nguo zangu vizuri na kuelekea kazini.

Ninaoga marambili kwa siku. Asubuhi, ninavoerekea kazini, nilazima nioge. Na pia nikirudi kutoka kazini kabla ya kufanya kitu cha aina yoyote nilazima nioge kwanza. Alafu, ndio ninachukua mavazi yangu ya michezo na kuerekea kwenye michezo. Bada ya kurudi tena, ninaoga tena.

Ninapenda kula chakula pamoja na familia yangu. Tunapakua kwa pamoja, tunakula kwa pamoja, tunafrai kwa pamoja, tunaburudika kwa pamoja, lakini pia ninapenda kwa hadithia hadithi za zamani.

Muda wangu wa bure ninautumia kwa kukagua kazi zangu, kuangalia ni wapi ninapokosea na kupanga mikakati ya maendeleo thabiti kwa siku, wiki, mwezi hadi mwaka. Kwa hivyo, ninapanga mipango ya muda mrefu na mipango ya muda mfupi.

Ninapendelea kusoma magazeti, hasa hasa magazeti ya michezo, magazeti ya habari na magazeti ya udaku. Lakini pia ninapendelea kusoma matukio ya aina yoyote kwenye mitandao ya kijamii.

Huo niliyonayo kwa kazi yangu ni siku moja nije kumiliki kiwanda changu cha kutengeneza sabuni za kuogea pamoja na sabuni za kufulia. Lakini pia siku moja nije nimiliki kiwanda changu kwa ajili.

Ndiyo, ninapenda sana hadithi za ajabu. Hasa hasa zile hadithi za kusisimua, hadithi za kufundisha, hadithi za kuburudisha na hadithi za kuelimisha. Ambazo zinamfanya mtu akaelimika vizuri.

Nimefurahi kukutana nawe.

Mazungumzo.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

Nahitaji kupumzika kidogo, wiki hii imekua ngumu sana, nitakaa nje kwenye baraza, nichukue hewa safi, anga, ni zuri leo, hakuna mawingu, nitakunjua mikono na migu, mwili unauma kidogo, labda nita nitanywa chai ya moto, kupunguza msongo wa mawazo, nitazima simu yangu kwa muda, siwezi sikia kelele za baru wa pepe. Wakati wa kupumzika ni muhimu kama wakati wa kufanya kazi. Naomba niwe kimia tu. Nisikize sauti za asili. Ndege wanaimba, upepo unavuma taratibu. Hii ndio amani ya kweli.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

Je, kazi ni ndio nitakayo fanya miaka mingi ijayo? Ninafikiria mabadiliko ya kazi. Napenda kazi yangu, lakini naona hakuna maendeleo. Nimekua hapa miaka mitatu. Bado nafanya kazi ile ile. Je, niombe kuamishwa idara nyingine? Au nitafute nafasi mpya katika kampuni nyingine? Lakini kubadilisha kazi ni hatari. Hapa nimejua watu na mchakatu, ninajua kila kitu. Maali pengine nitaanza mwanzo tena, lakini mshara zaidi na nafasi ya kukua ni muhimu. Ninaitaji kufikiri kwa makini. Labda nitazungumza na meneja wangu, nione kama kuna fursa za maendeleo, niombe msaada wa karibu yangu pia.

Ninamkutano mkubwa kesho na viongozi. Lazima nijiandae vizuri usiku huu. Ninaitaji kukagua ripoti yangu. Niakikishe takuimu zote nisa hii. Je, nimeweka maoni ya muhimu. Hebu nisome tena polepole kuna sehemu katha zinaitaji kuboreshwa. Nitaongeza grafu katha. Ninaeleza vizuri zaidi. Nitaandama swali ya naweweza kuuliza. Niwe na majibu tayari. Suruali na shati ya kawaida litafa au inavyobidi nivae tai pia. Nadhani tai ni muhimu kwa mkutano rasmi. Ninaitaji kulala mapema ili ni amuke na akili safi. Mkutano huu ni muhimu kwa kazi yangu.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

Mwalimu alinipigia jana, anasema mtoto wangu hana kazi ya nyumbani. Je, ni kweli. Lazima nizungumze nae leo. Yeye anasema hamefanya kazi zote. Lakini mwalimu anasema, la, tofauti ni naitaji kuelewa nini kinaendelea. Labda anacheza sana. Anasau masomo. Nitamuereza umuimu wakufanya kazi ya shule kwa wakati. Elimu ni ufunguo wa maisha mazuri. Bila elimu utakuwa na shida badae, nitakaa nae kesho jioni, tuangalie kazi zake pamoja, nitamsaidia kama hana uweleo, watoto wanaitaji msaada wa wazazi, siola wa matu.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

Msimu wa mvua umeanza, ni wakati mzuri kupanda mboga shambani. Nitapanda mahindi na maharage wiki hii. Aridhi iko tayari, nimesha lima wiki iliyopita. Mvua itasaidia mimea kukua haraka ninahitaji kununua mbegu bora. Nitakwenda kwa mkima mjuzi, yeye ana mbegu za aina nzuri zinazaa sana msimi huu ni rahima kwa wakulima wote lazima nitumie wakati huu vizuri nisipoteze nafasi nitaomba watoto wanisaidie kupanda. Wajifunze pia. Mavuno mazuri yatatusaidia familia zima. Tutakuwa na chakula cha kutosha.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

Weekend inakuja. Nifanye nini siku ya jumamosi? Labda niende sokoni kununua mahitaji ya nyumbani. Au nipumzike tu nyumbani. Nisome vitabu, nina kitabu kimoja sijasoma tangu wiki iliopita. Familia wangesema twende ziara kwa bibi. Hatuja muona kwa muda. Hiyo ni wazo zuri. Tunachukua zawadi kidogo, labda matunda au mkate. Nadhani nitafurahia muda pamoja. Lakini naomba tupumzike pia tumekua na kazi nyingi. Nitawaza mpango mzuri, tutidhike wate.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

Simu yangu inaongeza muda wangu mwingi sana. Naangalia kila dakika labda zaidi. Naangalia barua pepe habari na mitandao ya kijami. Ni tabia mbaya ninajua. Lazima nipunguze muda huo. Nadhani saa tatu kila siku ni nyingi sana. Nitazima tangazo za kutoka kwa program zote. Nita acha kuangalia usiku kabla ya kulala. Mwanga wa simu unanikataza kulala vizur. Nitaweka simu chumba chingine. Nitatumia saa ya kawaida baada ya saa ya simu. Ninaomba kuzingatia zaidi ulimwengu wa kweli. Watu wanaotuzunguka ni muhimu zaidi kuliko wale kwenye simu. Nita badilisha tabia hii.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

Nina programu nyingi sana kwenye simu yangu, je, ninazitumia zote, nadhani nusu tu. Nizifute zile, sizitumi, zinachukua nafasi. Programu ya mawasiliano ni muhimu, nitunze. Programu ya ramani pia, ninaitumia kila siku. Inanisaidia kupata njia. Programu za michezo je zinafaa, labda moja au mbili tu kwa burudani. Nizifute zingine nina programu za kusoma habari. Kadha ni za aina moja. Nitaweka moja tu. Bora zaidi Program ya banki ni lazima. Nalipisha bili na kuangalia pesa. Nadhani nitaweka program kumi tu. Simu itafanya kazi haraka zaidi bila kuchelewa.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

Nina njaa sana. Je, nipike nini leo? Kuna wali na marage. Hapo jikoni. Au nipike pilau. Lakini inachukua muda mrefu. Nadhani nitafanya kitu rahisi tu. Chapati na mchuzi wa mboga. Nina vyuma vyazi na karoti. Nitaongeza pilipili kidogo. Sipendi chakula kisicho na ladha. Watoto wanapenda chapati sana. Watafurai ninahitaji kuanza kuandas mapema kabla hawajaja kutoka shule. Kazi ya kupika ni nzuri lakini leo nimezeeka kidogo.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

Ninahisi usingizi sana. Ni saa ngapi? Saa tatu usiku. Lazima nilale mapema. Kesho niamke asubuhi. Kitanda kinaonekana kizuri sana sasa hivi. Nimezima taa zote na kufunga mlango. Je, nimeweka kengele ya saa nne asubuhi. Ebu niangalie ndiyo. Imewekwa vizuri nitazima simu yangu isilete kelele usiku naomba nilale usingizi mzuri bila kuvunjika wiki hii imekuwa ya kuchosha mwili unahitaji kupumzika kesho ni siku mpya. Nitakuwa na nguvu tena lala salama moyo wangu usiku mwema.

Jioni hii nitaona nini? Kuna filamu mpya kwenye runinga au nisikize muziki tu. Labda niangalie matangazo ya michezo. Kuna mchezo wa mpira kesho. Ninapenda kuona timu yangu ikicheza. Watoto wametaka kuona hadithi za katuni. Wanafurahia sana, tunaweza kuangalia pamoja halafu watoto walale baadaye, nitakuwa na muda wangu. Niangalie filamu yangu. Nina filamu kadhaa. Sijasoma bado. Nadhani usiku huu tutafurahia burudani nyumbani. Ni vizuri kulala mapema pia kesho ni siku ya kazi.

Nimeskia abari za leo asubui. Kuna mambo mengi, yanayotokea nchini. Selikali inasema watajenga barabara mpya kwenye mkoa wetu. Hiyo ni abari njema. Barabara za sasa ni mbaya sana. Pia, wamesema bei za mafuta zimepungua kidogo itasadia watu wengi. Nauli za basi zitashuka. Lakini bei za vyakula bado ni juu sana. Wakulima wanasema mvua haikutoi mwaka huu. Ni jambo la kusikitisha natumai msimu ujao utakuwa nzuri zaidi. Habari za dunia zinaonesha mambo mengi yanaoendelea. Niombe amani iwe duniani kote.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

Kununua vitu mtandaoni ni rahisi sana. Ni atari pia. Unaona kitu kimoja kisha unaona vingine. Unakenda ukiagiza vitu unavihitaji gharama inakuwa kubwa mwishoni. Ninahitaji kuwa makini zaidi. Nitatengeneza orodha ya mahitaji kabla ya kufungua tovuti. Nitanunua vitu tu vilivyo kwenye orodha. Sita angalia vitu vingine. Lazima pia nianganishe bei katika maduka mbalimbali. Mara nyingi kuna shuka tofauti kubwa. Pia nisome maoni ya watu wanao walio kwisha nunua. Niseme kama bidhaa ni nzuri. Kununua mtandaoni ni salama ikiwa utakuwa na busara. Nitaji hadhari.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

Ninawasiliana na wafanyakazi wenzangu kwa kutumia mitandao ya kijamii, ana kwa ana, lakini pia ninawasiliana na wafanyakazi wenzangu kwa kuweka mkutano mdogo ambao tunakuwa tunauliza maswali na majibu.

Ndio, ninapenda muziki wa jadi, hasa hasa muziki wa kabila letu. Kwa sababu ninapenda kuucheza, ninajua kuucheza, ninajua kuuimba, na pia ninajua jinsi unavopigwa. Hivo ninapenda sana.

Aina ya mnyama ambaye napenda kumfuga ni umbwa pamoja na paka. Wanaonekana vizuri lakini pia tabia zao ni nzuri ninawapenda kwa sababu wanafundishika. Paka anafundishika lakini pia mbwa anafundishika.

Ninapanga kazi zangu kwa kuandaa ratiba ya siku, ratiba ya wiki, ratiba ya mwezi na ratiba ya mwaka mzima. Hivo ratiba yangu inavooanza, ndivyo ambavyo ninakua nimepanga kazi zangu vizuri.

Kuhusiana na masomo yangu nilikuwa napendelea sana somo la hisabati, somo la kiswahili na somo la biolojia. Kwa sababu ni masomo ambayo pia yamekuja kuniongezea ujuzi baada ya kuhitimu elimu yangu.

Nina tumia vifungashio vya makaratasi ili kupunguza matumizi ya plastiki. Kwa sababu matumizi ya plastiki si mazuli kwa mazingira yetu. Hivyo basi, natumia sana vifungashio vya makaratasi.

Timu yangu ninayoipenda ya mpira wa miguu, ni timu ambayo inaitwa Simba Sports Club. Ni timu ambayo nimeanza kuishabikia tokea nikiwa mtoto mdogo. Timu ambayo ikifungwa ninaumia sana lakini pia ikishinda, ninakuwa na furaha kwa sababu najua kwenye mchezo kuna matokeo matatu kuna kushinda, 'kudraw' na kufungwa.

Somo ambalo nilikuwa nalipenda shuleni ni somo la hesabati pamoja na somo la bayolojia. Kwa sababu ni masomo ambayo yamekuja kuniongezea ujuzi nilivo hitimu elimu yangu. Mpaka sasa bado ninayapenda.

Ujuzi ambao ninahitaji kuimarisha ni ujuzi wa kuendeleza kimasomo na kuendelea kutafuta ujuzi wa vitu ambavyo ni vigeni kwangu ambavyo sivijui. Hivyo basi, kuvipata vitu ambavyo sivijui kwa kuvisoma vinaniongezea ujuzi.

Mji ambao ninapendelea sana kutembelea duniani ni mji wa New York, Marekani. Kwa sababu, ndoto yangu pia ni siku moja kwenda kuishi Marekani. Yaani mimi pamoja na familia yangu tuondoke tukaishi Marekani. Hiyo ndoto yangu pia kubwa.

Ninapendelea sana kunywa kinywaji aina ya kahawa asubui. Kwa sababu kahawa inanipanguvu lakini pia inaifanya akili yangu ikaweza kutulia vizuri. Inaufanya ubongo wangu uweze kutulia vizuri. Lakini pia kahawa inauwezo mkubwa sana wakuurudisha afya vizuri na kuchangamsha mwili.

Mahali pa kihistoria ambapo ningependa kutembelea ni Ordevae George lakini pia ningependa kutembelea pwani lakini pia ningependa kutembelea sehemu ambayo ni ya mbuga za wanyama ya kihistoria ambayo ni ya muda mrefu.

Ndio ninapendelea vyote viwili, ninapendelea shati lakini pia ninapendelea tishati. Hizo zote nikivaa ninaonekana nadhifu sana. Ninapendeza sana na ninazitumia ofisini lakini pia ninazitumia nikiwa ninaenda sehemu zangu ambazo ninaenda kutuliza akili yangu.

Ndiyo, nimewai kufikiria kuanzisha biashara yangu na biashara moja wapo ambayo ninaifikiria kuanzia sasa ni biashara ya kuanzisha kiwanda cha sabuni za kufulia lakini pia na sabuni za kuogea. Vile vile, ninafikiria kuanzisha kiwanda cha vifungashio vya makaratasi.

Mafanikio ya binafsi ninayo thamini sana, nikiwa kazini ni mafanikio ambayo ya kumiliki biashara yangu mwenyewe nisimamie mwenyewe, lakini pia, mafanikio ya kufungua baathi ya viwanda vyangu ambavyo ni taajili pia watu wangu.

Ndiyo, ninapenda kujalibu vyakula vipia kwa mfano, kujalibu vyakula vya kihindi, kujalibu vyakula vya kichina, kujalibu vyakula vya kifaransa pamoja na vyakula vya kijerumani. Ninapenda wanavo vianda na ninapenda wanavu vitumia.

Mkate ninaoupenda sana ni mkate wa ngano au mkate wa kumimina. Mkate wa ngano ambao haujakobolewa. Ndiyo, ninaupenda kwa sababu nikitumia ninapata nguvu, lakini pia mkate wa ngano usiokobolewa unaongeza uwezo wa kufikiri.

Nje ya nyumbani, pia ninapenda kuenda kula mkahawani. Kwa sababu, kwenye mkahawa, vyakula vyao wanaanda kiustadi vizuri, ikilinganishwa vizuri na maandalizi ya vyakula vya nyumbani. Hivyo, ninapokula mkahawani, nafikiria kama vile ninakula nyumbani.

Ninapenda kulala kwa kuchelewa kwa sababu ya kazi zangu, kuna muda inatakiwa ni malizie kazi za ofisini. Lakini pia ninapenda kuwahi kuamka kwa ajili ya kuwahi kufanya kazi zangu mapema na kuweza kuwahi kazini.

Ndio ninapenda hesabu ninapenda hesabu za kutoa ninapenda hesabu za kujumlisha ninapenda pia hesabu za kugawanya kwa sababu zinachangamsha ubongo wangu na pia zinaniongezea uwezo wa kufikiri. Isitoshe, zinaniongezea ujuzi kwenye kazi zangu.

Ninataka kufika mbali sana, katika kazi yangu. Nije niweze kumiliki viwanda vyangu mwenyewe, lakini pia, niweze kumiliki baadhi ya lili estate. Ambazo, zitanisaidia, kwenye mafanikio yangu ya baadae, lakini pia, zitakuja kuisaidia, familia yangu hapo baadae.

Ninajihisi vizuri sana kuhusiana na tathmini zangu za kazi, nikiwa kazini au nikiwa nyumbani. Pale ambapo, ninaona kazi zangu nimezifanya vizuri kwa uweledi na kwa muda ambao ulikuwa unahitajika bila uvivu wala bila kisingizio cha aina yoyote.

Kuhusu mtaa wangu, ninapenda majirani zangu, ninapenda manthali ya mta wangu, ninapenda mta wangu kwa sababu pia hauna wizi, hauna vibaka, ninapenda mtaa wangu kwa sababu pia nimta ambao umetulia, hauna makelele.

Kitendo cha wema ambacho nimewahi kukifanya ni kuhudumia rafiki yangu ambaye alikuwa anaumwa. Kuanzia mwanzwa alipokuwa anaumwa mpaka mwisho alipokuja kupona bila kumdai kitu cha aina yoyote wala kumsema vibaya mbele za watu.

Ninapendelea sana mwanga wa kawaida ambao hauumizi macho, ambao haunifanyi ukaharibu ngozi yangu ya mwili, lakini pia ninapendelea mwanga ambao hauna madhara kwenye afya yangu ya mwili.

Mazingira ya kazi ambayo ni napendelea ni mazingira ambayo ni turivu yasiyo kuwa na makelele, mazingira ambayo hayana muingiriano wa watu, msongamano wa watu, lakini mazingira ambayo, wafanya kazi wezangu tunafanya kazi kwa urafiki, kwa uredi na kwa kushirikiana.

Ndio, ninapenda kulima bustani za mboga mboga pamoja na bustani za matunda. Vile vile ninapenda kulima bustani za maua kwa sababu ninapenda maua. Ninapenda bustani za mboga mboga kwa sababu bustani za mboga mboga zinafaa kuwa kitoweo.

Kumbukumbu ya kutisha ambayo ninaikumbuka ni kipindi nikiwa mdogo ambapo nilikuwa ninacheza na rafiki yangu, nikadondoka kutoka juu ya mti na kuvunjika mkono pamoja na mguu.

Kinywaji cha baridi ambacho ninapendelea kutumia ni kinywaji aina ya juice lakini pia ninapendelea kutumia maji ya baridi. Hivo vinywaji nikivitumia akili yangu inatulia vizuri sana.

Jambo la dini ambalo ni muhimu sana kwangu ni kumwomba Mungu, kusali, pamoja na kutoa sadaka. Vile vile ninapendelea sana kutoa fungu la kumi pamoja na michango mingine ambayo inakuwepo kwenye ibada.

Wakati wa jumatatu, jumanne na jumatano ni siku ambazo ninafanya kazi zangu kwa nguvu zangu zote kwa sababu ninakuwa nimetoka kwenye wikendi siku chache zilizopita. Kwa hivo ninafanya kazi zangu kwa weledi sana.

Kila asubuhi ninapoamka ninafanya mazoezi. Baada ya hapo ninapika chai au kahawa. Ninatumia, ninaenda kuoga, ninanyoosha nguo zangu za kazini. Baada ya hapo, ninaondoka kwenda kazini.

Ninachaji kifaa changu mara mbili hadi mara tatu kwa siku, kwa sababu kifaa changu kinatumia umeme mdogo na pia ni kifaa changu ambacho kina matumizi makubwa kuliko vifaa vingine.

Kinywaji ninacho kipenda zaidi, ni kinywaji chakahawa, lakini pia ninapenda sana kinywaji aina ya juisi ya parachichi. Ninapenda sana kinywaji cha kahawa kwa sababu kinani burudisha, kinaniweka ubongo wangu kuwa sawa, lakini pia ni tiba ya magonjwa mbalimbali. Kwa hiyo, inaniweka sawa, kiafya.

Program ya simu ambayo ninatumia kila siku, ni program ya Instagram, Twitter, YouTubu, TikToku, pamoja na Facebook. Hizo ndizo program ambazo kila siku nilazima nizitumie kutokana na kazi, au shuhuri ninazo zifanya.

Mpira wa bezibol ni mpira ambao unanifurahisha sana. Hasa hasa pale ambapo washiriki wanagombania mpira na mfungaji anakwenda kufunga goli. Hicho ni kipindi ambacho ninakipenda sana.

Ninaenda maktaba mara moja tuh kwa wiki kwa sababu vitabu vingi ninavyo kwenye simu yangu ya mkononi. Hivyo, ninatumia simu yangu ya mkononi kuingia kwenye website na kusoma baadhi ya vitabu.

Asubui hii ya leo, nilivo amuka, nilikuenda kufanya mazoezi, nilivorudi, nikaoga vizuri, nika pasi nguo zangu vizuri, nika safisha viatu vyangu vizuri, na kuondoka kwenda kazini.

Ninampenda mfanyakazi bora kwa sababu. Kuna mda mwingine mimi nikizidiwa na kazi ananisaidia. Lakini pia kitu cha ajabu ambacho alikuisha kuwai kukifanya ni pale ambapo aliwai sana kazini na kufanya kazi zake zote kabla sisi hatujafika.

Ninapenda rangi nyeupe na rangi ya maziwa kwenye ukuta wangu kwa sababu ni rangi ambazo zinapendezesha sana chumba changu lakini pia zinafanya chumba kiwe na mwanga wakuvutia.

Mwezi wa pili wa mwaka ninaupenda sana kwa sababu ni mwezi wa kusherekea siku yangu ya kuzaliwa. Hivo ninaupenda sana kwa sababu ni mwezi wangu wa muhimu sana kwenye maisha yangu.

Ninapenda kutembelea vyote, ninapenda kutembelea ziwa, lakini pia ninapenda kutembelea mtu. Kwa sababu, nchi ni limo zaliwa, kuna maziwa mengi, na pia kuna mito mingi.

Ninajenga mahusiano mazuri na wafanya kazi wezangu kwa kushirikiana kwenye kila hali. Kwa mfano kama kuna mtu ana changamoto ya aina yoyote ninashirikiana naye kwa kuitatua hiyo changamoto ili kujenga mahusiano mazuri.

Nina hifadhi pesa zangu kwenye akaunti za kibenki lakini pia nina hifadhi pesa zangu kwenye mitandao ya kijamii yani kwenye facebook kwenye mpesa kwenye tigo pesa na kwenye halo pesa.

Ili kuweka afya yangu vizuri, nafanya mazoezi asubuhi na mchana, asubuhi na jioni, lakini pia ninahakikisha ninakula vyakula vya asili, matunda pamoja na mboga mboga, bila kusahau kutumia mizizi, kama vile mihogo.

Ninapendelea kula wali na maharage lakini pia ninapendelea kula nyama na ndizi wakati wa jioni. Na pia ninapendelea sana kula pilau wakati wa jioni.